Kwa kweli kabisa kwanza mradi wa kazi ni kitu cha maana sana kwa sababu ndipo hasa mtu aweze kuanza mradi mpya wa kazi ni lazima hakuwe na mipango kabambe ama akuwe na malengo na maono ni kwanini anataka kuanza ule mradi. Kwa mfano kama mimi nilikuwa naanza mradi wa kuku, ni lazima nilikuwa nimeweka malengo yangu, maono na mikakati ya jinsi ya kuanza ule mradi. Ambapo nilikuwa nimepangilia ni vipi najenga ile nyumba ya kuku, ambapo niliweka chini mikakati, nikakadiria, ni fedha ngapi zinatakana kwa ajili ya kujenga ile nyumba wa kuku. Ambayo ilikuwa inagharimu angalau kiasi kikubwa cha pesa kabla ya kujenga ile nyumba lazima uwe pia na maono pengine unataka kuku wangapi, sasa ni lazima pia ukadilie ni kuku wangapi utawanunua kulingana na pengine fedha ambazo uko nazo alafu kitu kingine nilazima uangalie baada kuwajengea hao kuku unakua unatoa wapi chakula cha kuwalisha, ama nakua nawatengenezea chakula kivipi. Sasa ni lazima ukae chini. Ukadilie pia ni kiasi gani chakula ambacho kitakuwa kinalisha hao kuku kila siku. Alafu kitu kingine ambacho lazima uangalie ni nani watakuwa wananunua wale kuku ama umepata biashara kutoka wapi ambapo wateja watakuwa wanakuja kununua wale kuku wanapa kua tu kubwa ndipo hasa biashara yako jinsi gani iendelee bila kutatisika maali popote na maramingi nimeona kabla niendelee na ule mradi wa kuku, lazima nitafute soko ya kuwauza nitafute maji mazuri ambayo nitakuwa natumia pengine kuosha nyumba ya kuku kuhakikisha wanapada maji masafi nihakikishe ata maali ambapo nitakuwa natoa chakula ambacho wale kuku watakuwa wanakula hakiishi ama mimi mwenyewe nachukua jukumu la kuhakikisha nakitengeneza kile chakula. Kwangu nimeona hiyo. Imekuwa ni rahisi sana kwa sababu mara mingi nimekuwa niking'ang'ana na nikihakikisha ya kuwa, kabla ya mradi wangu kuku, kuendelea niliweka mikakati kabambe chini ambayo ilinisaidia kuhakikisha ya kuwa wale kuku wanakua vizuri kwa sababu nilijenga nyumba ya kuku kubwa ambayo ilikuwa inachukua kuku zaidi ya elfu tatu na kwa ile nyumba kuku niliwajengea mahali pa kutaga mayai pazuri ambapo hata ikitaga mayai yai haliweze vunjika kwa sababu ya kuku pengine kuliskuma na lianguke inapo tutaga mayai moja kwa moja yai lenyewe linatemka vizuri na linakaa mahali ambapo nilipajengea pa, kutaga mayai. Alafu kingine ambacho nilishuhudia ni jinsi niliwajengea zile vitu za kuwapea chakula zile vyombo vya kuwapea chakula ambavyo, hata kuku wale chakula namna gani hakiwezi kkuharibika ama kuchanganyikana na maji. Kwa sababu nilitenga mahali pa kunywa maji. Tafauti, mahali pa kuweka chakula na hicho chakula kumwagika ni ngumu kwa sababu nilitengeneza vyumba ambavyo vinatereza mara chakula kikitoka kwa mdomo wa kuku kianguke chini kinarudi tu maali ambapo kinafaa kurudi. Na hapo imenisaidia sana katika kuweka pengine chakula ya kuku wangu vizuri sana bila kuchafuka bila kupata pengine madhara yoyote na uchafu mwingine ambao ungetoka nje ya zile vyombo vya chakula. Alafu kitu ambacho kilinisaidia ni lazima, ili nyumba kuku iwe na usalama wa kutosha. Hakuna vile mradi wako unaweza kuwa mzuri, bila pengine usalama wa ule mradi. Na usalama nilihakikisha nimechukulia bima huenda ugonjwa ukaja, wale kuku wakafa wote, bima itakuwa na wezo wakunilipa kulingana na kuku wangapi mbao niliandikisha. Hapo na huwa nalipa bima kwa sababu ya kulinda biashara yangu wa kuku. Na hizo vitu zote zinaambatana wakati ambapo napiga mikakati ya kuanzisha mradi wowote mpya. Inanilazimu nikae chini ukewe na wazo nzuri la jinsi ya kuendesha ule mradi mpaka ufanikiwe mpaka utoe mazao mazuri kila mara unapo anza mradi.

Mimi kibinafsi ni msimamizi wa kampuni kubwa sana hapa inchini. Na kila mara nimekuwa na tamaa moyoni mwangu wakua mkurugenzi mkubwa ambaye nasimamia ile kampuni. Sikusimamia tu wafanyakazi na iyo ndoto nimekuwa niki itimiza kila siku ambapo nafanya bidii sana na kuhakikisha. Pengine utenda kazi wangu unakuwa mzuri ata kuhakikisha wafanyakazi wote ambao tunafanya kazi nao wanafanya kazi kwa uzuri na wanafanya kazi kwa bidii kuhakikisha wanazaa matunda mazuri na kila mara ninapoita wafanyakazi wanakuja kwa pamoja tunakuwa na mikutano tofauti tofauti hasaa viongozi ambao wanasimamia wafanyakazi pembeni tofautitofauti za kampuni yetu huwa nakua nao na mkutano kila ijumaa ambapo huwa tushiriki mambo tofauti tofauti ambayo yanahusu pengine kampuni yetu. Na hayo yote huwa tunashiriki kwa sababu ya kuhakikisha tunapanga mipango mizuri sana ya kufanikisha kampuni na ya kuhakikisha hakuna mfanyakazi yeyote analalamika ama anafanya kazi pengine kama amekasirika ama anafanya kazi mahali ambapo hastahili kufanya. Na hivyo ndivyo imenisaidia mimi sana mpaka nikapandishwa ngazi ya kukua msimamizi wa wafanyakazi. Lakini ndoto yangu ni kukuwa mkurugenzi ambaye anasimamia kampuni yote na shuguli zote ambazo zinaendeshwa na kampuni. Hapo ndipo nataka kufika na nikifika hapo najua hata mimi nami nitakuwa na ujuzi wa kufungua kampuni yangu kibinafsi. Na nimekua nikifanya kazi kwa bidii sana pengine kwa kuzungumuza na wafanyakazi wote haswa kukuwa na mawasiliano mazuri. Kwa sababu hakuna kazi yoyota ambayo inaweza fanikiwa kama hauna mawasiliano mazuri ambayo yanakuwezesha pengine kufanya kazi yako kuwa rahisi kwa kuwasiliana na wafanyakazi tofauti tofouti ambao wanafanya kazi kwa ngazi tofauti tofauti na kwa sekta tofauti tofauti ya kampuni. Kwa sababu utapata pengine wafanyakazi ambao wanafanya kazi kwa mashine, kwa kulinda mashine yasije yaka, pengine yakaungua, hauwezi waongelesha sawia na wafanya kazi ambao wanaeka alama pengine kwa mizigo. Kwa sababu kila sekta iko na changamoto zake na lazima ukuwe na uwezo wakuzungumuza na wafanyakazi ambao wanafanya sekta tofauti tofauti kulingana na majukumu ambayo wakonayo. Na kwa hakika hilo limekua nibaadhi ya vitu ambazo zimenisaidia sana katika kuendesha kambuni kwa mawasiliano mema. Halafu kitu kingine ambacho kilikuwa kina nipendeza sana mimi ni mtu ambaye huwa na ongoza kwa hekima na busara. Maramingi nimeenda nikakutana na wafanyakazi wengine wanakuja pengine kama wamechelewa lakini nahakikisha wale ambao wamechelewa na warekebisha alafu naongea nao nawauliza ni kwa nini. Pengine leo umekuja kazini ukichelewa simu, gombeshi, ila tunaongea tu naye kwa uzuri namuuliza leo mbona ume kuja kazi kama umechelewa, ananieleza, pengine alikuwa na mziba kule nyumbani, ama huenda, haku pata gari ambaye inamufikisha kazini kwa haraka. Na tunaongea kiuzuri kabisa bila kumu govesha. Hapo ndipo imekua ni tuseme mahali ambapo pamenisaidia sana. Kujua wafanya kazi wangu wanakaa kivipi na unawaendeshe kivipi ndiposa kazi iendelee. Na ile hekima imenisaidia kuto kosana na wafanya kazi wote. Na hata pia huwa nahakikisha wafanya kazi ambao wanafanya vizuri kazini na watunza kwa kuwapea zawadi na kuwatunuku pengine hata fedha wakati mwingine nawapea fedha ya ziada kwa kufanya kazi nzuri hiyo mefanya kila mfanyakazi kukuwa na bidii kwa kazi zao ambao wanafanya na mwishoe nimeona kampuni inazalisha sana kuliko vile ilikuwa inazalisha hapo nyuma na hata vile kulikuwa na mfanyakazi ambaye alikuwa ananisimamia wafanyakazi wengine wafanya kazi wote kabla mimi sijaingia kwa hio kampuni na hapo ndipo niliona hata tukiongea na mkurukenzi mkubwa wa kambuni ambaye aliniita akaniambia kwa sababu yeye anaenda kuanzisha kampuni yake ata niacha.

Kwa kweli kabisa, mimi huwa napenda tabia nzuri kutoka kwa watu wengine. Haswa, tabia ninayoipenda kutoka kwa watu wengine ni kama vile ukarimu. Napenda mtu ambaye huwa anajitolea kwa kusaidia pengine wanyonge ambao hawajiwezi kwa vyovyote vile, anasimama nao. Akiona mtu ambaye pengine hajiwezi, si lazima amwambie mimi sijiwezi, ila anaona tu kutokana na muonekano wa yule mtu. Na anamsaidia pengine kifedha, anamsaidia pengine kichakula, anamsaidia pengine kimavazi, ama anamsaidia pengine mahali pa kulala, kwa sababu tunaishi dunia ambapo utapata watu wanapitia shida nyingi, hata wengine ni lala hoi mpaka ata pengine hawezi kujikimu kimaisha. Sasa mtu ambaye anaweza kujitolea kwa ukarimu, kumsaidia mtu hata bila kuambiwa ama bila pengine kusukumwa, hafanyi hivyo. Ni kitu ambacho huwa nakipenda sana maishani mwangu. Alafu kitu kingine ambacho huwa napenda watu ambao ni wanyenyekevu. Unyenyekevu, ni baadhi ya vitu ambazo pengine mtu akikuwa nayo huwa inasaidia pakubwa sana hata kule kazini. Si lazima mtu ajionyeshe yeye ni bora kuliko mwingine, ama yeye anaweza fanya kazi vizuri kuliko mwingine. Hila ni mtu ambaye ananyenyekea kwa kila jambo, anarudi chini hata kama anajua kitu vizuri kuliko mwingine, anaenda anawaonyesha. Nao wanaanza kufanya kazi vizuri kama tu jinsi yeye anavyofanya ile kazi vizuri, halafu kitu kingine ambacho huwa nakipenda kutoka kwa watu wengine ni watu ambao wanapenda pengine usawa, watu ambao hawapendi pengine kujionyesha kwa pengine mabosi zao. Napenda mtu ambaye anakuja chini. Anaongelesha wenzake kama pia ndugu zake ama dada zake wanakaa chini, wanasuluhisha mambo kwa usawa bila pengine kumwona mwingine kama ako chini, hapana, kama mtu anapenda mwenzake kwa usawa, huwa wanafanya kazi vizuri kwa sababu hakuna yeyote ambaye huwa anaona yeye pengine anafanya kazi vizuri kuliko mwingine, ama yeye anafanya kazi kama mwanaume kuliko jinsi wanawake wanajikokota. Lakini wote wanafanya kazi kwa kupenda na kwa kufanya kazi iliyo bora kwa pamoja. Halafu nimekuwa nikijifunza vitu vingi sana kutoka kwa watu, ambapo utapata mtu ni mkweli. Mtu ambaye napenda kuongea ukweli. Hawa watu waaminifu huwa wananipendeza sana maishani mwangu, kwa sababu utapata mimi nikiwa msimamizi wa kufanya kazi. Mfanyakazi anakuja kwako, anakueleza kwa uaminifu kabisa. Anakuambia, mimi kusema kweli, kuanzia juzi sijakuwa nikila sapa. Kando na chakula ambacho wanapata kwa kampuni, kwa sababu pengine fedha ambazo nilikuwa nazo, nilikuwa na baba mgonjwa kule nyumbani, nikamtumia zote na sina hata pengine nauli ya kuja, huwa naomba tu marafiki. Mtu kama huyo akiniongelesha, huwa nakaa naye chini. Kwa sababu ya uaminifu wake ata nahakikisha na pata kazi nyingi za ziada, ndiposa aweze kupata marupurupu ya juu kidogo, niweze kumsaidia katika kufanya shughuli zake. Na uaminifu ni mojawapo ya vitu muhimu sana ambapo nimeona wafanyakazi wangu wengi wako nayo, ambapo akipata kitu ambacho si chake, anakileta ofisini. Anasema, kwa kweli, mimi sikuwa na hiki kitu, na hata sijawai kuwa nayo, lakini nimeipata. Upande ambako nafanya kazi. Lakini nikasema nikuletee kwa ofisi, pengine wakati yenye utakuwa unaitisha gwaride kukagua wafanyakazi. Utaulizia halafu upate mwenyeji ambaye anamiliki hicho kitu. Na nimeona uaminifu ni kitu ambacho nimejifunza na nimeiona na wafanyakazi wangu sana, na nasema uaminifu ni kitu kizuri sana, hata kwa hayo yote ambayo nimeona kutokana na wafanyakazi wangu, ingawa hautakosa wawili watatu ambao ni wakurutu. Lakini nimeona ni vitu ambavyo ningevichukua: uaminifu, unyenyekevu na hata ukarimu. Ni vitu ambavyo nimevichukua kutoka kwa wafanyakazi wangu, na vinanipendeza sana maishani mwangu kwa kweli. Hivyo ni baadhi ya nguzo muhimu maishani.